Babangu mkubwa alikuwa mpishi maarufu sana. Alikuwa na mkahawa wake mwenyewe. Kazi yake ilikuwa kama sanaa na alijua sana kuhusu latha na upishi. Wakati mwingine, mimi hupika naye kwenye mkahawa wake. Hii si tu kazi bali ni njia ya kujifunza kutoka kwake. Kushirikiana na kujenga kumbukumbu nzuri pamoja. Nakumbuka hisia ninazo pata ninapo pika na babu ni za heshima na upendo mkubwa. Ni kama ninaendeleza urithi wa familia na kwa kweli, hiyo inanipa hisia ya kurithika sana. Kwa ufupi, napenda sana kupika na babu mkubwa na nathani ni njia nzuri sana ya kujifunza kushirikiana na kwa kweli kuendeleza urithi wetu wa upishi.

Ratiba yangu ya kulala kwa kweli nina ratiba tofauti kati ya wiki na wikendi. Wakati wa siku za kazi, mimi hulala kwa takriban masaa sita. Hii inawezesha kuamka mapema na kwanza siku yangu kwa wakati. Wakati wa wikendi, mimi hujaribu kulala zaidi kidogo ili kupumzika. Mimi hulala kwa takriban masaa saba au nane. Hii hunisaidia kurejesha nguvu na kujisikia nimeburudika zaidi. Ni muhimu sana kupata usingizi wa kutosha kwa afya bora na kwa kweli mimi hujaribu kudumisha usawa huu Mimi ulala masaa 6 wakati wa wiki na masaa 7 au 8 wakati wa wikendi. Ninadhani hii inafaa sana.

Mimi naipenda hesabu hasa katika kazi yangu ya uhasibu. Changamoto za shule za upili. Kwanza nakumbuka sana jinzi hesabu ilivyo kuwa ngumu sana shuleni. Ilikuwa changamoto kubwa. Kwa kweli nilihitaji kufanya kazi kwa bidii sana ili kufaulu. Pili nathani sasa katika kazi yangu kama mhasibu napenda sana kuitumia hesabu kwa vitendo. Ni kama vitabu vya hesabu vimekua rafiki yangu mkubwa sana. Nikifanya mahesabu na kusimamia fedha kwa ufanisi. Hisia ninazo pata. Ninapomaliza hesabu ngumu kazini. Ni za utulivu na kurithika sana. Ni kama ubongo wangu umefanya kazi nzuri na nafurahia sana mchakato huu. Ndiyo, napenda sana hesabu hasa katika matumizi yake ya vitendo katika kazi yangu ya uhasibu. Ingawa ilikuwa ngumu sana shuleni.

Napenda sana kucheza na wapwa wangu kwa sababu ya furaha na ucheshi wao mwingi. Kicheko chao na michezo yetu hunipahisia ya kuridhika na kwa kweli hunifanya nijisikie kama nimerudi utotoni kidogo. Kutumia muda nao bila wasiwasi wowote wa dunia kubwa hunipahisia ya amani na utulivu mkubwa sana. Ni kama muda unasimama na nahisi niko salama kabisa. Na kumbuka baada ya kucheza nao na hisi nimejaa upendo mwingi na wakati mwingine hamkani, yani longing, ya kutaka kutumia mda zaidi nao au hata kuwa na watoto wangu mwenyewe. Hisia hizo nizakipekee sana. Napenda sana kucheza na wapwa wangu kwa sababu ya furaha amani na kwa kweli hisia hizo za upendo na hamkani ni nazo pata.

Hali ya hewa ya leo ni hali ya kubadilikabadilika. Hali ya hewa ya leo inaweza kua na jua, mawingu na mvua kwa nyakati tofauti kabisa ni kama asili inacheza na hisia zangu. Hali hii inanifanya nijisikie vizuri sana wakati mwingine. Kuchagua nguo sahihi inakuwa changamoto kubwa. Wakati mwingine navaa koti na baada ya muda navua kwa sababu ya joto. Hali ya hewa isiotabilika, inafanya iwe vigumu sana kupanga siku yangu. Ningependa kutoka nje na kuenda kutembea, lakini kwa sababu ya kubadilika badilika, siwezi kufanya hivi. Ni kama kila kitu kinategemea hali ya anga wakati huo sahihi.

Naam, nina majirani wawili wa kike na kwa kweli nawafahamu sana. Jirani wa kwanza ni mmoja ambaye anauza viatu. Biashara yake inaonekana inamwendelea vizuri na mara nyingi ninaona wateja wakija kwake kuchukua viatu. Jirani wa pili ni jirani mwingine wa kike ambaye ana kazi ya afisini mjini. Anaishi na msichana wa kazi na mtoto wake mchanga. Maisha yake yanaonekana kuwa na shughuli nyingi sana. HIsia na mahusiano, nina uhusiano mwema sana na majirani zangu wote wawili. Ni muhimu sana kuwa na mahusiano mazuri na watu wanaoishi karibu nami. Kwa kweli, inafanya maisha yangu yawe rahisi na yenye furaha zaidi. Hisia ninazopata kuhusu majirani zangu ni za shukrani na nadhani amani ya akili. Nawafahamu sana majirani wangu, ninafuraha sana kuishi karibu nao.

Napenda sana kutoa sadaka au michango kwa sababu ya hisia ya kurithika na furaha ni nayopata. Ni kama moyo wangu unakuwa mwepesi na kwa kweli hisia nimefanya jambo jema. Pili nadhani kusaidia watu wengine hata kwa kiasiki dogo kunaweza kuwa na athari chanya kubwa katika maisha yao. Ni kama kuwapa matumaini na kuwaonyesha kwamba hawako peke yao. Umoja na jamii na kumbuka vitendo hivi hujenga hisia ya umoja na jamii yenyenguvu ni muhimu sana kujaliana na kusaidiana kama wanadamu.

Napenda sana kutenga kazi za sasa, ambazo si za dharura ili kutowa kipaumbele kwa kazi mpya ya dharura. Huu ni utaratibu muhimu wakupanga vipaumbele na kuhakikisha kazi muhimu inafanyika kwanza. Nadhani wakati mwngine ninaweza kuongeza muda wa kazi au kuja ofisini mapema. Nina kamilisha kazi zote mbili, ile ya dharura na ile ya kawaida. Hii hunisaidia sana kupata muda wakutosha. Na husawazisha mzigo wa kazi. Hisia ninazo pata ninapo maliza kazi zote mbili ni za utulivu na kurithika sana. Ni muhimu kujua jinsi ya kupanga muda wangu kwa kweli kujitolea kunahitajika ili kufanya yote. Napenda sana kutenga kazi za sasa, kuongeza muda na kuja mapema ili kukabiliana na kazi za dharura. Ni muhimu sana kwa mpangilio mzuri wa kazi.

Kuwa na nidhamu. Napenda sana kuwa na nidhamu. Kazini. Hii husaidia sana kupanga muda wangu, kuzingatia malengo, na kwa kweli kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Katika maisha yangu binafsi, nidhamu imenisaidia kudumisha utaratibu wa mazoezi, kusoma vitabu, na nadhani kufikia malengo yangu binafsi bila usimamizi wa mtu mwingine. Heshima. Ni muhimu sana kuheshimu wenzangu. Kujenga mazingira bora ya kazi na huwezesha ushirikiano mzuri sana. Katika maisha binafsi, heshima imenisaidia kujenga mahusiano imara na familia yangu na marafiki. Na kwa kweli, kujifunza kusikiliza mitazamo tofauti bila hukumu. Kufanya kazi na watu tofauti. Napenda sana kufanya kazi na watu tofauti. Hii hunipa frusa ya kujifunza mitazamo mipya na kukuza uvumilivu kazini. Katika maisha binafsi, study hii imenisaidia kuzoea haraka mazingira mapya kama ninapo hamia jijili lingine na imenifanya niwe na uwezo wakuzungumza na watu wa asili na tamaduni tofauti. Kwa hivyo, kwa ufupi, napenda sana study za nidhamu, heshima na kufanya kazi na watu tofauti kwa sababu zimenisaidia sana kazini na kwa kweli katika maisha yangu ya kibinafsi.

Uvumilivu. Nimejifunza kuwa na uvumilivu na hunisaidia sana kuzingatia malengo ya muda mrefu na ndoto, hata kama maendeleo yanaonekana kuwa ya polepole, ni kama msingi wa mafanikio ya kweli. Pili, nadhani kuwa mvumilivu, hunisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na shinikizo. Kuwezesha kufanya maamuzi bora zaidi na yenye tija. Hii ni hekima kubwa ya kudumisha amani ya akili. Uvumilivu umenisaidia sana kuwa msikilizaji bora na mwenye huruma zaidi kwa wengine. Hii hujenga mahusiano, imara na kwa kweli hupunguza migogoro. Nimejifunza hekima ya uvumilivu maishani kwa sababu husaidia kufikia malengo, kupunguza msongo wa mawazo na kujenga mahusiano bora.

Ndio kuku wakienyeji. Kuku wakienyeji wanauwezo wakutaga mayai yonayo tumika kama chakula muhimu chenye protini kwa wanadamu. Mayai haya mara nyingi hupendwa kwa ladha yao asilia na kiini cha njano na yanaweza kuwa chanzo cha mapato ya kila siku. Nyama ya kuku wa kienyeji ni kitoweo, kitamu, kinachopendwa na watu wengi na husifika kwa kuwa na ubora wa asili na afya zaidi ikilinganishwa na kuku wa kisasa. Hutoa chanzo rahisi cha proteini na inaweza kutumika kwa mlo wa familia au wakati wa sherehe. Kinyesi cha kuku wa kienyeji ni mbolea bora yenye virutubishi kama nitrogeni, fosfori na potassium ambayo hutumika kurutubisha mashambani ya mazao na mabwabwa ya samaki. Husaidia katika kilimo endelevu na kupunguza utengemezi wa mbolea za viwandani. Kuku wakienyeji wanafaida nyingi na ni pamoja na uwezo wa kuku hawa kustahimili magonjwa gharama nafuu za uendeshaji na fursa ya kujiajiri na kuongeza kipato cha kaya.

Mapendekezo yangu ya mavazi ya nategemea sana na hali ya hewa kwa sababu ya faraja na vitendo. Siketi wakati wa mwangaza. Katika hali ya hewa ya joto au mwangaza wajua, siketi utuwa wingizaji hewa bora na usaidia mwili kubaki na hali ya hewa ya kawaida. Mtindo huu uniruhusu mzunguko wa hewa kwa uraisi zaidi na kuzui ya ajoto ilisi jengeke kuzunguka miku. Surwali wakati wa baridi. Katika hali ya hewa ya baridi, suwali ufanya kazi kama kizuizi chakinga thidi ya upepo na hali joto ya chini. Zinafunika mikuki kamilifu, zikisaidia kuhifathi joto la mwili, na kueka viungo vya mwili vikiwa na joto na salama. Kwa hivyo, kuchagua mavazi kuna lingana na mazingira na hali joto, ni njia nzuri ya kuhakikisha na najisikia vizuri na kulinda afya yangu.

Kama mtu aliyejitolea, nina mbinu kadhaa thabiti za kuongeza uzalishaji wangu. Hatua ninazochukua ni kama mipango madhubuti. Mimi hupanga siku yangu mapema, nikiweka vipaombele na malengo ya wazi ili kuhakikisha kila muda unatumiwa kwa ufanisi. Nidhamu ya muda, ninaheshimu muda wakuepuka visingizio, kuanza kazi mapema na kumaliza majukumu kwa wakati ni muhimu kwangu. Kujifunza na kukuza marifa. Mara kwa mara, mimi hujifunza ujuzi mpya na kutafuta njia bunifu za kufanya kazi zangu kwa ufanisi zaidi. Kujitunza, ninahakikisha na pata usingizi wakutosha, kula vizuri na kufanya mazoezi. Afya njema ni msingi wa tija kubwa.

Napenda sana kufuga mbwa aina ya Pitbull. Ni mamalia wanaokula nyama na ni waaminifu sana kwa binadamu. Kwa jumla, Pitbull huwa na mwili mwenye misuli na umbo thabiti na kichwa kipana. Manyoya yao ni mafupi na laini na huja katika rangi mbali mbali. Wanatabia ya upendo kupita kiasi kwa watu na familia zao. Mara nyingi huitwa mbwa velcro kwa sababu wanapenda kuwa karibu na wamiliki wao kila wakati. Wana akili sana na wanataka sana kumpendeza mmiliki wao. Jambo linalowafanya iwe rahisi kuwafunza kwa kutumia njia chanya. Wana utu wakufurahisha na hupenda kucheza. Wamiliki wao wanasema wana uwezo wa kuchekesha na mara nyingi hujifanya wajinga. Wanapenda sana kujikunja kwenye kochi au kitanda hata kama ni wakubwa sana kujulikana kama mbwa wa mapajani. Nawapenda kwa sababu ya uaminifu wao usio na kifani, na upendo usio na masharti, wanatoa urafiki wa ajabu na wanaweza kusaidia kuboresha afya ya akili na kimwili ya mtu, kupunguza msongo wa mawazo na kuleta furaha nyingi maishani.

Ndiyo, uzoefu wa bahari huleta amani na furaha kubwa. Rangi ya samawati ya maji ikichanganyika na mawimbi meupe hutengeneza mandhari ya kupendeza ambayo huathiri moja kwa moja akili. Rangi hizi hutuliza mfumo wa neva na hivyo kuleta hisia ya utulivu na amani. Sauti ya mawimbi. Mdundo wa sauti za mawimbi yanayopiga ufukweni ni kama mziki wa asili. Sauti hizi za kurudia rudia, husaidia kupunguza wasiwasi na msongo wa mawazo na kufanya iwe rahisi, kurilaksi na kupata amani ya ndani. Macheo na machweo. Kutazama jua likizama au kuchomoza baharini ni tukio la kuvutia sana. Mabadiliko ya rangi angani na juu ya maji huunda wakati wa kipekee wa utulivu na mshangao ambao huleta hisia ya furaha na shukrani. Mchanganyiko huu wa rangi, sauti na mandhari asilia hutengeneza mazingira kamili ya kupumzisha akili na roho.

Napata marafiki kupitia maslahi ya pamoja. Matamasha na matukio mengi hulingana na maslahi fulani. Iwe ni muziki, sanaa michezo au burudani nyingine. Unapo kutana na watu huko tayari tuko na jambo la kufanana, jambo ambalo hurahisisha kuanzisha mazungumzo. Mazingira ya kijami, mazingira ya matukio haya huwa ni ya msisimko na urafiki. Watu wengi wako huko kufurahia na hakuna presha kubwa ya kijamii na kuifanya iwe rahisi kushirikiana na wengine. Fursa za kuanzisha mazungumzo. Kuna fursa nyingi za asili za kuanzisha mazungumzo kama vile kutoa maoni kuhusu bendi, kuuliza kuhusu kinywaji cha mtu mwingine au kutoa maoni kuhusu tukio lenyewe. Kutumia muda pamoja katika Tukio, lote hutoa fursa ya kujenga uhusiano mdogo na kubadilishana taarifa za mawasiliano na hivyo kuendeleza urafiki baada ya Tukio. Kwa hivyo, ni njia rahisi ya kufurahisha ya kupanua mduara wangu wa kijamii.

Akili huwa staffi na makini zaidi asubuhi baada ya usingizi mzuri wa usiku na kunawezekano mdogo wa kukengeusha na simu au bariwa bebe. Muda huu wa utulivu huruhusu kazi zinazo hitaji umakini mkubwa na kufanya maamuzi bora zaidi. Kwa muka mapema kuna saidia kuwaanisha ratiba ya mwili na mzunguko asili wakulala na kwa muka. Jambo ambalo linaweza kuboresha ubora wa usingizi na viungo vya nyishati siku nzima. Pia hutoa muda waziada kwa ajili ya mazoezi au kifungua kinywa chenyelishe tabia ambazo huimarisha afia mwili na kiakili. Kwanza siku, nikiwa nimetulia na nikiwa na muda wakupanga shuguli zangu, unisaidia kupunguza hisia na kukimbizwa na msongo wa mawazo. Unaoweza kujitokeza baada ya mchana kupita Hii inajenga hali ya utulivu na uthibiti boratiba ya siku asubui na mapema inatoa mazingira boraya kisaikolojia na kimwili kwa ajili ya ufanisi waju na maisha yenye furaha na utulivu zaidi.